Tukio ambalo ni muhimu zaidi katika maisha yangu ni pale ambapo nilijiunga na chuo kikuu wakati ambapo nilienda kuendeleza masomo yangu ambayo ya mekisaidia sana katika kuweza ku kuendelea na masomo na kupata ujuzi niliyoko sasa na ninautumia katika kazi zangu. Tukio hilo ni muhimu kwa sababu lilionyesha mwelekeo mpya wa maisha yangu kutoka utotoni na kuingia kwenye uzima na kufanya mambo ya kiuzima na pia ili nisaidia katika kujikuza sana kia kili, kimasomo na kima wazo. Apo mbapo nikaeza kugundua kuwa ninaeza fanya mambo mengi sana na maisha yangu Iwapo nimejitayarisha na nimejianda na nina uwezo na kwa kuwa nijiamini na naeza fanya chote ambacho ninaataka kama ninaupendo kabisa wakufanya jambo hilo.

Wakati ambapo ninataka kuingia kwenye mkutano, kuna matayarisho fulani ambayo huwa ninafanya ili kuhakikisha kuwa mkutano huo, utaendelea vizuri na kwa njia ambayo inafaa. Mambo hayo ninayofanya katika wakati ambapo ninajiandaa, nitayadokeza kwa kuwa kwanza kabisa huwa ninaandika maudhui yangu kutokana na kile ambacho nataka kupata katika mkutano huo kama ni mkutano wa kikazi ninaandika. Ama ninadokeza mambo ambayo ningetaka kuzungumzia ama ningetaka yazungumziwe katika mkutano huo Pia huwa ninaandaa ripoti kama kuna ripoti ambazo nitapeleka mbele ya mkutano ama nitakazohitajika kutoa katika mkutano huo huwa ninaziandaa na kuziweka tayari ili ambapo nitakapofika kwenye mkutano Nisije nikachanganyikiwa ama nikakosa kama ni mimi ninafanya kuongoza mkutano huo huwa ninajiandaa kwa zile ama yale mambo ambayo ningependa kusema ama kuzungumzia nayadokeza vizuri ili wakati ambapo nitafika ni kusoma tu ama kufuatilia mpangilio ambao niliweka hapo awali.

Kazini mwangu mimi nina nguvu za kuwa mimi ni msimamizi wa kikundi kidogo cha watu ambacho ni kikundi cha watu sita. Huwa ninawasimamia katika shughuli za kila siku na pia kupeleka ripoti kwenye mameneja ambao wanaotusimamia pia sisi kazini kundi hilo huwa lina wanawake watatu. Mimi nikiwa mmoja wapo na wanaume watatu ambao tunafanya kazi pamoja ili kuhakikisha kuwa tunaunganisha ripoti za maeneo fulani kisha kupeleka kwenye mbele ya wasimamizi ili nao waweze kukagua na kufanya marekebisho panapostahili.

Wakati ambapo ninahitaji msaada kazini, kwanza kabisa huwa ninaenda kwa wafanyikazi wenzangu ili kuangalia kama wanaeza nisaidia kutatua shida ambayo niko nayo na jambo lingine. Kama wafanyikazi wenzangu hawawezi kunisaidia kutatua shida yangu, huwa ninaenda kwa wasaidizi wangu, ama wasimamizi wangu. Ambao kama ni shughuli ya kikazi naomba msaada wao ili waweze kunisaidia kutatua shida nilionayo ama kwa mambo ambayo ningehitaji usaidizi nayo hayo yakishindikana huwa ninajaribu kutatua ama tunajaribu kutatua shida hiyo kwa kijumla Kwanza kama ni shughuli ya kikazi tunaungana pamoja na tunasaidia kutatua shida hiyo kwa pamoja.